Programu ya simu programu ya simu hupakuliwa ili kuwezesha matumizi ya vitu mbalimbali. Programu ya simu ninayoipenda kuitumia kila siku ni uwanja wa uwanja wa ujumbe lakini pia mitandao ya kijamii.

Mkutano, mkutano ni mkusanyiko wa watu walio katika idara moja au walio katika kikundi kimoja au katika taasisi moja chenye malengo ya kupishana habari na kuambizana mambo mbali mbali ili kuwa na matokeo chanya katika mkutano? Ni lazima uandae agenda ni lazima uandae kumbu kumbu rejea hili ziweze kutumika wakati wa kupashana habari.

Mazoezi ya mwili ninayafanya mara mbili kwa siku lakini pia ninayafanya mara tatu kwa wiki siku ya Jumatatu siku ya Jumatano na siku ya Ijumaa na hiyo mara mbili kwa siku kwa siku husika ni ya asubuhi na jioni.